Kwangu mimi ni ile harufu ambayo ni ya kuvutia. Nikimaanisha kwamba ile harufu ambayo haikeri sana. Lakini pia ile harufu ambayo ni nzuri. Mfano mzuri ni harufu ya chakula pilau. Ni harufu ambayo mimi huwa naipenda mno. Huwa naipenda sana na mara kwa mara. Huwa naienjoy kuweza kusikiliza namba wanausikia. Wakati ambao huwa naisikiliza sana ni mchana kipindi ambacho kwenye nyumba nyingi inakuwa ni wakati wa mapishi kwa hiyo kisikiliza kwa kweli huwa namkumbuka mama huwa nakumbuka nyumbani mapishi yake ambayo wanaweza kuyapika of course huwa najihisi furaha kwa sababu inanikumbusha mbali.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya yamoyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Nyapana ni siwe mwungu, kuimba huwa sipendi, ingawa huwa napende zaidi kuweza kucheza na huwa natamani zaidi kama ningekuwa ni moja ya kati ya watu ambao wanajua kucheza vizuli kwa hiyo uimbaji, labda kufuatisha tu, nyimbo ambazo zime imbwa, lakini kwangu mi usema kuamba ni wiwe. Kuna kujiunga na kikundi cha uimbaji ama kwaya.

Kwanza binafsi tabia yote ile ambayo haimpendezi mwenyezi mungu kwangu mimi ni tabia ambayo huwa nachukizwa nayo. Mfano kutukana lakini pia wizi, uongo. Tabia ambayo ya ujambazi, kuvuta bangi ni tabia ambazo kiujumla kwangu mimi huwa inanichukiza mno. Na nikimwona mtu anaifanya basi moja kwa moja naamini kwamba si mtu ambaye ni mwema.